Kazi nayoifanya mimi sana sana nafanya kazi ya mtandao hizo ni kazi ambazo zinanifanya mimi niweze kukamilisha hiyo kazi bila kuwa eneo husika la kazi nafanya sana kazi mtandaoni kwa vile hali nibani, haliitaji muda wangu wa kufika kazini. Hainipi changamoto ya usafiri na ni miongoni mwa kazi ambazo nazipenda kwa sababu ni kazi ambazo zinanifanya mimi nienjoy nyumbani. Nashinda tu nyumbani nikifanya hiyo kazi kwa hiyo ni miongoni mwa kazi ambazo nazipenda na nazifanya kwa ufasaha kushinda hata kazi ambayo itani lazimu nifike ofisini au eneo husika na nimechagua hii kazi kwa sababu ni kazi ambayo inanirahisishia mimi vitu vingi muda wa kuamka nachagua kwa mfano nitaamka saa mbili nitafanya hiyo kazi kwa masaa labda manne au matano. Hainilazimu mimi niwe na usafiri bali niweze kufika kwenye eneo husika la kazi na kitu moja wapo ambocha nakikumbuka kuhusu kazi hiyo ya ninayoifanya ni nalipwa vizuri na nafuraia kufanya hiyo kazi kwa sababu inanilipa vizuri. Nafuraia kufanya hiyo kazi na kumbukumbu moja wapo ambayo naweza kuwa nao ni kuwa siku ambao naanza niliweza kulipwa dola zaidi ya mia basi ilikuwa ni furaha kwangu kwa sababu nilifanya siku kwa masaa kumi. Nililipwa dola mia basi nilifurahia sana hiyo siku na hiyo ndo kumbukumbu moja wapo ambao ninao nasiwezi kuja kuisahau changamoto ambao nilipitia kuna kipindi nilikuwa nimeibiwa simu yangu na laptop kwa hiyo nilikuwa nashindwa kufanya kazi za mtandaoni kwa sababu nilikuwa sina kifaa ambacho kitaniwezesha mimi kuweza kufanya hiyo kazi kwa njia ya mtandao hamna kitu ambacho natamani kubadilisha kwenye kazi yangu zaidi ya mimi mwenyewe natamani niendele kupata fursa nyingi za mtandao ili niweze kujitanua kikazi za kimitandao kwa hiyo kazi za mtandaoni na kitu ambacho nakipenda kukifanya kuliko kazi ylambayo itanalazimu mimi nifike ofisini niweze kuwa eneo husika.

Nafanya vipi marafiki wapya mimi natumia njia sana sana ya mtandao kutengeneza marafiki wapya kwa mfano nikiwa na tumia mtandao kwa mfano Instagram, TikTok hiyo ni sehemu sahihi ambayo inaniwezesha mimi kukutana na marafiki wapya ambao wanakuwa ni watu wangu wakaribu pia kwa hiyo mitandao imekuwa ni njia sahihi ya mimi kutengeneza marafiki wapya kwa sababu ni njia mojawapo ambayo inanifanya mimi na marafiki zangu tuweze kukutana kiurahisi zaidi.

Nimewai kufanya kazi ya kujitolea? Ndio, nilishawi fanya kazi ya kujitolea kwenye ofisi moja baada ya mimi kumaliza chuo nilikuwa nafanya kazi ya kujitolea maeneo ya posta, nilikuwa nafanya ile kazi ya kujitolea bila kulipwa mshahara nilikuwa najitolea kwa sababu ilikua ni sehemu ambayo itanifanya mimi ni weze kupata experience au ujuzi ambao unaweza kuniwezesha mimi kupata sehemu ambayo ingeweza kuniajili nikiwa na ujuzi toshelevu. Lakini baazi baada ya muda kuenda sana niliacha hiyo kazi ya kujitolea baada ya kuona kuwa sinufaiki nayo wala hainingizi kipato chochote bali inanifanya mimi niweze kutoa hela zangu na kutumia usafiri na kufika hilo eneo na kufanya kazi ndio nishawahi kujitolea kazi lakini kwa sasa sifanyi kulingana na gharama za mimi kufika kwenye hilo eneo husika la mimi kufanya hiyo kazi.

Nawasiliana vipi na wafanya kazi wangu. Mimi nawasiliana na wafanyikazi wangu sana sana kwa njia ya simu, kwa njia ya mtandao. Nawasiliana nao kupitia whatsappu, kupitia instagram. Na kupitia tiktok na hiyo ndo mitandao. Nayotumia kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu.